Napenda kupika. Mimi napenda kupika ugali na nyama. Napenda kupika ugali na nilijua kupika ugali na nyama nikiwa miaka nane. Nilifunzwa kupika ugali na nyama na mama yangu mzazi. Kwa ugali na nyama napikanga siku tatu kwa wiki na mimi napenda ugali sana.

Napenda rangi nyeupe kwenye ukuta wa chumba changu. Napenda rangi nyeupe kwa sababu inanifurahishanga na inanioneshanga kuwa kuna utulivu wa rangi ya nyeupe waonyesha utulivu. Utulivu, napenda rangi ya nyeupe kwa sababu inanifurahisha zaidi.

Mimi napenda chai nilipenda chai tangu nikuwe miaka tano. Nilifunzwa kukunywa chai na mama yangu. Napenda chai kwa sababu ni rahisi kutengeneza najua kutengeneza. Natengeneza chai yangu kutumia maji maziwa sukari na majani chai. Napenda chai yangu ikiwa nakunywa mara tatu kwa siku asubuhi saa kumi na kabla nilale saa nne usiku.

Mimi natumia mitandao ya kijamii tofauti tofauti, natumia mitandao wa jamii wa Facebook, mitandao wa jamii wa x, na mitanda wa jamii wa WhatsApp. Natumia hizi mitandao kufanya shuguli zangu za kaide, kama kouza magari, na kuwasiliana na marafiki wangu, na kuwasiliana na watu wa familia, na kuwasiliana na watu wateja wangu. Kwa siku na mara mingi natumia saa kumi saa kumi watemgea saa kumi na moja kwenye mitandao ya kijami. Mitandao ya kijamii nashindanga kwa siku saa kumi ma kumi na moja kwenye mitandao ya kijami.

Mimi jioni namaliza kazi saa kumi na moja jioni after bada ya kumaliza kazi natoka naielekea kwenye kituo cha kuchukulia basi nachukua basi nailekea nyumbani nafika nyumbani takriban badea risali moja kifika nyumbani mara mingi kama ni siku za kazi naenda nanunua chakula naenda na pika nanangalia naangalia mambo kuhusu siasa mipira na michezo.

Mimi napenda chakula cha haraka. Napenda chakula cha haraka kwa sababu kina nisaidia wakati ambao nikona shugli mingi za kikazi na sipati wakati mwafaka wa kujitengenezea chakula. Na tena napenda chakula cha haraka kwa sababu ni cha bei nafuu na kina nisaidia. Kina nsaidia kuandelea kufanya kazi yangu bila hitilafu ya kwenda kutengeneza chakula.